Ninapendelea kuvaa suruari, kuliko kuvaa sketi. Kwanza, mimi ni mwana sayansi na ninafanya kazi kwenye kiwanda, cha kuunda pareto. Mara nyingi nikiwa kazini, ninahitajika kupanda kwenye ngazi, kuangalia vyombo vya kufanyia kazi, na pia, kuna wakati ambao ninapanda huko juu kuangalia mashine. Mashine nyingi ni kubwa na hivo siwezi kuziona vizuri kama nimesimama huko chini. Hivyo inanibidi nipande huko juu. Tunashauliwa kuvaa suruari na pia mimi ninapendelea hivo sana. Kwani, iwapo nitapanda huko juu kama nimevaa sketi watu ambao wanaendelea kufanya kazi huku chini, wataeza kuangalia na kuona uchi wangu. Hivo ni vibaya sana. Ninapenda pia kuvaa suruari kwani sio virahisi ishikwe na mashini wakati ninapotembea kwenye kiwanda. Iwapo nguo itashikwa na mashini wakati ninapita ama wakati ambao ninapanda nitaweza kuanguka na kusababisha ajali. Kwa hivo, moja wapo wa mambo ambayo tunazingatia ili kuzuia ajali kwenye kiwanda ni kuhakikisha kwamba tumevaa suruari ambazo ni fitting ama zinashika mwili vizuri. Ili zisishikwe na mashine wakati ambapo mimi ama wafanyikazi wengine wanatembea. Sio mimi tu ninayevaa suruari kazini ila wanawake wengine ambao wanafanya kazi kwenye kiwanda kile wanashauliwa kuvaa suruari na sio sketi. Kuna siku ambazo tunaweza kuvaa sketi na siku hizi ni zile ambazo hatuingii kwenye kiwanda ila siku yote nzima tunashinda tukifanya kazi kama tumeketi kwenye ofisi. Ama tunapoenda safarini. Ninajihisi vizuri pia ninapovaa suruari wakati wa kusafiri. Naona nikama ninapata joto jingi wakati ambapo nimeketi kwenye gari na pia kuvaa sketi. Ninapendelea jinsi ambavyo wakati wa upepo mkali, suruari haiwezi kuinuliwa na upepo. Iwapo nitavaa sketi sana sana kama ni fupi wakati wa upepo inaeza kupepetwa kuinuka na nitabaki kuonekana uchi wangu. Ninapenda pia kuvalisha watoto suruari kuliko skati ama rinda wakati wanapoenda shuleni. Wanapenda suruari sana kama mimi. Iwapo ninapenda suruari kuna siku chache ambazo ninaweza kuvaa sketi. Sana sana ninavaa sketi siku ya jumapili ninapoenda kanisani. Sivai suruari wakati wa kuenda kanisani kwani nina mazoea hayo tangu nilipokuwa mdogo. Ninapata kuona kwamba watu wengi pia ambao wanavaa suruari wiki siku za wiki wanaweza kubadilisha mwenendo huo siku ya jumapili na waengi wao wanavaa sketi. Iwapo nitavaa suruali kuenda kanisani, nitakuwa nikijiona tofauti sana na watu wengine, kwani wangi wao wanavaa magauni ama sketi siku ile. Ninapenda kuvaa suruari sana sana wakati wa asubuhi, kwani sitaskia baridi sana.

Kinyuaji minachokipenda zaidi ni juisi. Ingawa minakunywa vinyuaji vingine kama vile chai na kahawa. Juisi ya matunda shwari ndiyo ninayoipenda zaidi. Ninapenda sana kujinunulia matunda. Ama kuchukua matunda yanapopatikana kwenye shamba kuenda nayo nyumbani na kujitengenezea juisi. Nina tengeneza juisi yangu kwanza kwa kuyachukua yale matunda shwari, ninaangalia yale yalio mazuri kabisa na yalioiva vizuri wakati ninapoyanunua ama wakati ninapo yatoa kwenye shamba. Ninayaosha, kisha ninatoa maganda ya juu. Maganda hayo ya juu ninayaweka vizuri na baadae yanaweza kuekwa kwenye shamba kwani yanatengeneza rutuba. Baada ya kutoa maganda ya juu ninayakatakata matunda yangu na kutumia mashine inayotumia umeme sana sana ya blender ili kufinya juisi kutoka kwa matunda. Matunda ninayoyapenda zaidi kutengeneza juisi nayo ni maembe. Ninapenda sana kutengeneza juisi hiyo sana sana mwezi wa disemba, januari na februari ambao ndiyo musimu wa maembe. Ninatengeneza pia juisi kutumia matunda mengine kama vile machungwa, mananasi na pia parachichi. Mara nyingi ninatengeneza juisi ya aina moja ya matunda peke, lakini kuna wakati mwingine ambapo ninatengeneza juisi ya matunda ya kuchanganywa. Kama vile, ninaeza nikatengeneza juisi ya maembe na kuongeza juisi ya mananasi. Ama juisi ya mananazi nikaongeza matunda ya passion. Ninapenda sana kueka juisi hiyo kwenye jokofu kabla ya kuinywa. Mara nyingi ninatengeneza juisi hiyo mara na tunaanza tu kuinywa. Kuna wakati mwingine ambapo ninanunua matunda mingi kama guni ya moja na nikatengeneza juisi ambayo mimi na familia yangu tunayeza kuinywa hata kwa muda wamwezi mmoja. Nina zingatia sana kutengeneza juisi na kuyueka kwenye vyombo visafi. Kwani, iwapo vyombo vile ama vibuyu ninavyoeka juisi hii havitakuwa visafi, itaeza kuharibika ama itaeza kuambukiza kutuambukiza magonjwa. Pia ninaponunua matunda ninazingatia kuyanunua yale mazuri kwani matunda amabyo yameharibika haya taweza kutupatia afya na pia tunaweza kupata magonjwa. Kuna wakati mwingine ambao hatutengenezi juisi nyumbani. Mara moja moja ninapoenda katika sehemu za burudani ama ninapoenda kwenye hoteli ninaweza pia nikaagiza juisi. Siku hizi, hoteli nyingi zinatengeneza juisi ilio finywa kutoka kwa matunda. Hapo awali haikuwa kawaida kupata iyo juisi. Ninazingatia hoteli ambazo zinauza juisi ambayo inaratha nzuri na pia ambao wanazingatia usafi. Kuna mara ambazo nanunuwa juisi ambazo zimetengenezwa kuhifadhiwa na kueka kwa chupa na zinauzwa kwenye maduka makubwa ama duka ndogo. Watu wanasema kwamba juisi hizi zina kemikali. Na hivo sipendi kuzinunuwa mara nyingi.

Kipawa ambacho ninacho ni cha kufunza ama uwalimu. Ingawa mimi si mwalimu nina kipawa cha kufunza na niliweza kujua hii baada ya kuanza kufunza mambo mbalimbali kazini. Kila mwezi tunapata siku kazini moja ambayo huwa tunaeza kujifunza mambo mbalimbali ya kazini. Tunajifunza mambo kama vile jinsi ya kutunza mavazi yetu ya kazi, tabia nzuri za kazini, mambo ambayo tunafaa kuzingatia tunapokuwa kazini, jinsi ya kufanya kazi, teknolojia ibuka ambazo zinatumika kazini, na pia tunaeza kujifunza mambo ya mashini ambazo tunazitumia kazini. Mara kwa mara, huwa tunamchagua mtu mmoja katika timu, ili aweze kujifunza jambo mmoja kwa kina, pia akaweza kufunza wengine. Pia, mtu anaeza akatumwa mahali, mbali, aende akafunze mambo hayo, na badaye akaja kuwafunza watu kazini. Nilianza kwanza kuwafunza watu kuhusu teknolojia ibuka walifurahia sana na kuniambia kwamba ninacho kipawa hicho wanapendelea sana wakati ambao mimi ndio ninawafunza. Iwapo tutaambiwa tuchangie kuhusu nani atakayeenda kufunzwa ili aje awafunze watu wengine. Watu wa kazini wanapenda kunichagua mimi bila kupinga. Ninafurahia sana kwani kipawa ni baraka kutoka kwa mungu. Pia ni muhimu kwamba ninapo kipawa hicho cha kufunza, nisiwe na kiburi ila nitumie kipawa hicho vizuri. Hivo, ninapopata nafasi ya kuwafunza wenzangu kazini, ninaweza kunyenyekea, nikawafunza vizuri, na nikawafunza mambo yote ambayo niliweza kufunzwa. Pia, ninaweza kufanya utafiti kabla ya kuwafunza watu, ili nikiwafunza waweze kuelewa vizuri na niwafunze mambo yote yanayoji hitajika kujulikana. Kufunza pia kuna hitaji unyenyekevu mwingi na pia kuna hitaji kuwaelewa watu mbalimbali. Kwani unapowafunza watu wengine wanaelewa haraka iwapo wengine watachukua muda kuelewa mambo utakayo wafunza kuna watu ambao wanapenda kufunzwa iwapo kuna wengine hawataki kufunzwa kwani unapowafunza watu wengine wanaelewa haraka iwapo wengine watachukua muda kuelewa mambo utakayo wafunza kitambo sikuwa na ujasiri wa kusimama mbele ya watu. Hivo nilianza polepole na baada ya mazoea kwa wakati huu sina uoga wowote ninapo simama mbele ya watu kuwafunza. Pia nilikuwa ninaogopa kuwaangalia watu nilipo kuwa nikiwafunza. Kwa wakati huu ninao uzoefu na wakati ambao ninafunza, ninaweza kuwafunza huku nikiwaangalia wote. Ninajua pia nimejifunza jinsi ya kuwasiliana vizuri ili nisiwakasirishe watu ama watu ninao wafunza wasinikasirishe. Nimeanza pia kuwafunza watoto wadogo kanisani almarufu Sunday School. Wanafurahia sana ninapo wafunza. Nami pia ninafurahia sana kwani ninaweza kutumia kipawa nilicho nacho kwa njia mzuri na ambayo inawafaidi watu wengine na pia inamfurahisha mungu.